Napenda keki ya chokoleti sana hasa ili enye ladha tamu na enye unyevunyevu kidogo. Keki hii hunifanya nijisikie furaha na kuridhika kila nikipiga kipande kidogo. Mara nyingine napenda pia keki ya matunda kwa sababu ni freshi na yenye ladha ya asili. Keki hufanya wakati wa kunywa chai au kahawa kuwa wa kipekee na pia ni sababu nzuri ya kusherehekea mambo madogo katika maisha na penda kuona rangi na muundo wa keki kwani hufanya kipande hicho kiwe cha kuvutia zaidi.

Wakati wa mgogoro wa mtu kwanza najaribu kubaki mtulivu na kutochukulia kibinafsi. Hii husaidia kusikiliza kwa makini na kuelewa kilichosobabisha mgogoro huo. Mara nyingi, ujaribu kuwasiliana kwa heshima na kuuliza maswali ili mtu apate kuelezea hisia zake bila kuhisi kushtumiwa. Pia napendelea kutafuta suluhisho badale ya kulalamika. Kwa mfano, nikachambua tatizo kidogo kidogo naona hatua za kufanya. Ile mgogoro huisha au kupunguzwa. Wakati mwingine, husaidia pia kutoa mapendekezo ya suluhisho au kuelezea hisia zangu kwa uwazi bila kuongeza mzozo. Hii, hunisaidia kudumisha amani na uhusiano mzuri kati ya pande zote.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni ushirikiano, mawasiliano, na usimamizi wa wakati. Ushirikiano ni muhimu kwa sababu kazi nyingi zinaitaji kufanya na wengine, na kuelewa jinsi ya kushirikiana kwa ufanisi, husaidia kufanikisha miradi bila migongano. Mawasiliano ni study nyingine muhimu, kwani huwasilisha mawazo yangu kwa uwazi, kusikiliza wengine na kutoa maelezo sahihi kuna hakikisha kila mtu anafahamu majukumu yake na hakuna mkanganyiko Pia, usimamizi wa wakati ni muhimu sana kueka ratiba, kupanga kazi kwa kipaumbele na kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa wakati wake Kuna saidia kuishi bila shinikizo na kuboresha tija Zaidi ya hizi, study ndogo ndogo kama ufumbuzi wa matatizo, uvumilivu na kuzingatia maelezo madogo husaidia kufanya kazi iwe rahisi na yenye matokeo bora.

Ndiyo nimewai kununua tikiti za Tukio mara kadhaa, hasaa kwa ajili ya michezo, tamasha la muziki na maonyesho ya sanaa. Kila Tukio lina hisia yake maalum na kununua tikiti, kunanipa uhakika wa kueza kushiriki na kufurahia. Kuna wakati napendelea kila tikiti kununuliwa mtandaoni, kwani ni rahisi na haraka. Huku nikiepuka foleni kuhakikisha nafasi yangu inahifadhiwa. Wakati mwingine, nikinunuwa tikiti uso kwa uso, ufurahia mchakato uwa ya kuvutia zaidi, hasa kama Tukio la karibu na ninafurahia kuangalia mazingira ya Tukio kabla kuingia. Zaidi ya hilo, kununuwa tikiti kunanifanya niwe na mipango mizuri ya siku hiyo, kuandaa safari, chakula na muda wa kufurahia Tukio bila haraka. Pia usaidia kupanga bajeti kwani najua, gharama, mapema na kuepuka msongo wa hafla.

Ndiyo, nimewai kufanya yoga na nimegundua kuwa ni njia nzuri sana ya kupumzika akili na mwili. Yoga usaidia kuimarisha mwili, kuongeza nguvu na pia huchangia katika kuthibiti msongo wa mawazo. Mara nyingi, napenda kufanya yoga asubui au jioni. Wakati hali ya utulivu na hewa safi inarahisisha mazoezi na kunipa nafasi ya kuzingatia pumzi zangu na misingi ya mwili. Yoga pia unisaidia kujifunza kuwa makini, kuwa na subira na kuzingatia sasa badala ya kushugulika na mawazo mengi ya siku zijazo. Zaidi ya hilo, yoga ufanya nijisikie nafsi safi na yenye amani. Ikiniwezesha kuanza na kumalizia siku kwa hali nzuri ni tendo linachochangia afya, utulivu na nguvu za kiakili kwa pamoja.

Ndiyo nimewahi kujifunza kupiga gitaa na ilikuwa uzoefu mzuri wa kufurahisha. Nilianza kujifunza gitaa ili kuendeleza kipawa changu cha muziki na pia kuwa na njia ya kujitolea wa kitu kipya. Mara nyingi nilijifunza hatua kwa hatua kuanza na midundo rahisi. Kisha nikazidi kwenye miondoko changamano na wimbo kamili. Kujifunza gitaa kunahitaji uvumilivu mazoezi ya mara kwa mara na umakini. Kwani, midundo midogo inaweza kubadilisha wimbo mzima. Kupiga gitaa, hakuhusishi tu kuandika midundo. Pia, kuna unasaidia kuboresha kumbukumbu ya misuli, kuongeza ufahamu wa muziki, na kunipa furaha ya kibinafsi, kila nilipopiga wimbo niliopenda. Zaidi, niligundua kwamba, muziki ni njia nzuri ya kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Kwani, kunanifanya nizingatie kila siku na kila rithimi.

Mimi napenda kununuwa vitu vinavyofaa, nijisikia vizuri na vinavyo nisaidia katika maisha ya kila siku. Mara nyingi napendelea kununuwa nguo na viatu, kwani napenda kuvaa vizuri na kuonyesha mtindo wangu. Pia napenda kununuwa vitu vidogo vya nyumbani kama vikombe au mapambo vinavyo fanya chumba changu kuwa na manthari nzuri na furaha. Wakati mwingine, napenda pia kununua vitabu au vifaa vya kujifunzia. Kwani, huchangia katika kuendeleza marifa yangu na burudani. Ninapo ongeza kila kitu hiki napata furaha ndogo ya kibinafsi. Kwani, kununua tu kusherekea, bali ni kujijali kuekeza kwa raha na maendeleo yangu.

Mimi nahifadhi pesa kwa njia ya kupanga vizuri matumizi yangu na kueka kando kila mwezi kiasi kidogo cha thana. Kila wakati ninapopata kipato, napanga bajeti ambapo, naweka kando sehemu ya pesa ya dharura kabla ya kutumia kufanya vitu vingine. Hii ufanya nishike uthibiti na nisizoeshe kwenye ununuzi wa haraka. Pia napendelea kutumia mfumo wa akiba kama benki au akaunti ya kielektroniki ili pesa zisibaki mkononi kwa sababu inasaidia kuzuhia matumizi yasiyo ya lazima. Mara nyingine nanzia malengo mandogo ya kuokoa kama kununua kitu muhimu au kujiandaa kwa likizo. Kwani, unafanya akiba yangu kuwa na maana zaidi. Kwa njia hii, nina akikisha pesa zangu, zinatosheleza mahitaji ya sasa na pia kujenga mustakabali mzuri wa kifedha.